Ndiyo, mimi ni mtu mbunifu kwa maana nafanya kazi ya welding kwa wakati huu. Huu unahusu kutengeneza vitu kutumia chuma, kutumia kuchomelea. Hii ni kazi ambayo inahitaji ubunifu na ufundi mwingi kwa sababu lazima mtu aweze kutimiza malengo ya customer. Pia hii inahusu kutengeneza vitu ambayo mtu anavitoa kutoka akilini na kuvitengeneza vikawa vitu halisi.